Napenda kuandika, siipendi kuongea. Napenda kuandika kwa sababu wakati unapuandika mawazo huwa ni mengi na ukiandika chini huwezi ukasahau yale mawazo. Ila ukiongea, kuna muda mwingine utasahau kile ulicho kiongea, lakini ukiandika, bado uko na kumbu kumbu ya hale uliyo andika.